Naam, nimewahi kwenda kwenye tamasha la mziki si mara moja mara mbili nimeenda mara kadhaa Kila wakati ninapoenda huwa ninajumuika na marafiki au utapata wakati mwingine nimeenda nikiwa mimi peke yangu Tamasha hizi huwa zinaburudisha sana na kufurahisha mioyo yangu Mara nyingi ninapoenda huku huwa ninaburudika pia na kinywaji. Lazima niwe na kinywaji kwenye meza yangu ili kuhakikisha kuwa sijaboeka nikiwa peke yangu ama pia nikiwa na marafiki. Tamasha la muziki huwa kuna nyimbo mbali mbali ambazo zinafurahisha. Huwa pia kuna bendi mbali mbali ambazo huwa zinaalikwa ili kuburudisha watu. Pia wakati watamasha hizi huwa hawaruhusu watu wachanga huwa wanaangalia miaka ya watu ambao wanaingia kwenye tamasha hizi ili kuhakikisha kuwa ni watu wenye umri wakimo au umri ambao unatakikana ili kuhakikisha tamasha hizi zinaendelea kwa njia sawa.

Napenda zaidi kufanya kazi au kuwa katika mazingira ya kimya kwa sababu huwa hunisaidia kuzingatia vizuri kile ninachofanya, bali si mazingira ya kelele. Mahali pa kimiya pia hunipa nafasi ya kupanga mawazo yangu bila usumbufu na kunifanya niwe makini zaidi. Hasa ninapofanya kazi inayohitaji umakini au mawasiliano mzuri, mazingira ya ukimya huwa inanifaa zaidi. Pia hunisaidia kuthibiti hisia na kubaki mtulivu hata ninapokutana na changamoto. Kwa hivyo mazingira ya kimya huwa na manufaa zaidi katika maisha yangu kwani hunifanya nakuwa mtulivu wakati wa changamoto na sihusiani na mambo ambayo yataniletea madhara zaidi. Zaidi pia zaidi ya hayo mazingira ya kimya huniruhusu kusikiliza na kuelewa maelekezo au ujumbe kwa usahihi bila kukosa maelezo muhimu. Kwa hivyo wakati mazingira ni matulivu, huwa ninaelewa zaidi ujumbe ambayo ninapitishiwa bila kupoteza mambo ambayo ni muhimu. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa ubora na kupunguza makosa wakati niko kazini. Halafu pia ninaweza kuzoea mazingira ya kelele inapobidi, lakini mazingira haya huwa na madhara mingi sana katika maisha yangu. Kwa hivyo mimi ninafaa mazingira ya ukimya kwani hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi, nakosa makosa mengi katika kazi yangu na huwa inanifanya najisikia kuwa niko huru zaidi na mtulivu. Na mwenye motisha ya kuendelea kufanya kazi vizuri.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki kwani unipa na fasi ya kujieleza, kihisia na kuunda muendo wa muziki unaonifanya, ni jisikie na furaha na pia niwe na utulivu. Kupiga chombo huwa inahitaji umakini, kipaji na kuzingatia sauti na miundo na pia uvumilivu, jambo linalonifundisha nidhamu na kujitolea. Zaidi pia uniruhusu kushirikiana na wingine pamoja na kuimarisha uhusiano. Nishuguli ambayo inanifanya nijisikie huru na mwenye ubunifu na mwenye kuridhisha kwanjia kiakili na kihisia. Pia sikila wakati napigia vizuri kama mtaalamu furaha na utulivu na upata katika kupige chombo diyo ambayo ni jambo kubwa sana na hua inanitia motisha na kuhakikisha kuwa ninataka kuendelea zaidi kujifunza. Chombo ambalo mimi hupiga ni gita, kwani huwa inaniruhusu kujieleza kihisia kupitia midundo na sauti. Gitaa inanifanya niwe makini, niwe mwenye nidhamu, niwe mwenye ubunifu, na pia inanifanya niwe mtulivu na mwenye furaha. Kwa hivyo napenda gita sana na ndio chombo ambayo napenda kupiga kila wakati kwani inaniruhusu kuunda muziki ambayo na weza kushirikiwa na wengine muziki ambayo inaimarisha uhusiana na ushirikiano katika kundi au kwenye hafla za muziki. Pia kila wakati napiga kama mtaalamu na uwa inanipa furaha zaidi. Kwa hivyo mimi nimewai kushiriki katika chombo cha mziki.

Likizo yangu ya ndoto ingekua mjii wa Afrika mashariki ya pwani. Ningependa kutumia mda wangu kuchunguza vivutio vya asili kama hifadhi ya taifa, kuona wanyamapori, kutembea kwenye soko na pia kwenda kwenye bahari ili kuhakikisha kuwa nimeona vituo mbalimbali ambavyo nivya kuvutia sana. Ningependa pia kujaribu vyakula vya kienyeji na kuungana na wenyeji kujifunza zaidi kuhusu tamaduni zao na maisha yao ya kila siku. Ningependa pia kujaribu kunywa madafu, kula vitumbua na kathalika ili kuhakikisha kuwa nina mda mzuri katika likizo yangu. Likizo pia hiyo ingekua mchanganyiko wakupumzika na kujifunza na kufurahia kila tukio jipya. Pia katika likizo yangu ningependa kutumia mda mwingi kupiga picha na kurekodi ili niwe na kumbukumbu ambazo zinaweza kunirudisha nyuma na kukumbuka kila wakati nilipokuwa nikiwa katika likizo hiyo. Kwangu mimi likizo ya ndoto sio tu kupumzika bali pia ni fursa ya kujenga uzoefu mpya na kupata motisha ya maisha ya kila siku kwa kwenda katika sehemu mbali mbali na kujua mambo mbali mbali ambayo yanatendeka katika sehemu hizi.

Mimi huifadhi data yangu kwa njia iliyopangwa na salama ili kwa kuhakisha kwamba kila kitu ninacho hifadhi kinaweza kupatikana kwa urahisi na kwa usalama. Kwanza huwa ninaweka data yangu kwenye kompyuta yangu binafsi. Hii ni pamoja na faili za kazi, nyaraka mohimu na tarifa ambazo zinausiana na mawasiliano yangu. Huwa na viweka kwenye computer na kwenye computer yangu huwa natumia folder zilizopangwa vizuri kwa makundi tofauti ili kurahisisha kupata kila kitu na pia ninahakikisha nina backups zangu ambazo zinahakikisha kuwa vitu vyangu haviwezi kupotea. Na huwa na nakili za ziada na kutumia pia external drives ambazo huhakikisha kuwa data kwenye computer haviwezi kupotea. Pia ninatumia hifadhi za wingu kwa lugha kimombo ambazo zinaitwa cloud storage kama google drive ili kuhakikisha kuwa nyaraka zangu ni muhimu na vimehifadhiwa vizuri sana. Inaruhusu data yangu kupatikana popote pale ninapokuwa, siyo tu kwenye computer yangu. Pia wingu hili linatoa kinga thidi ya hasara na vifaa vya ki electroniki. Kama vile linapoharibika, hua inahakikisha kuwa ninaweza kupata data yangu kwa haraka sana bila kuipoteza any. Pia huwa ninahakikisha usalama kwa kutumia nenosiri katika sehemu zangu zote za kuifadhi data. Nenosiri huakikisha kuwa data yangu inausalama zaidi na pia huwa ninatumia uthibitisho wa hatuambili. Kwa lughaa ya kimombo inaitua two-factor authentication. Jambo linalongeza kinga thidi ya wadukumizi au upatikanaji usio hithinishwa. Inazuia mtu kuangia kwenye data yangu bila ku ithinishwa. Huwa pia ninahakikisha kuwa data yangu yeyote hile kama vile nyaraka za kibinasi au tarifa za kifedha zimehifadhiwa kwa kifaa kilicho simbwa Yani kifaa ambacho hakiwezi kutoa deta yangu bila ithimisho yangu Hii namanisha kuwa hata kama mtu asinge tarajiwa angelienea faili zangu hata uweza kusoma au kutumia tarifa hizo kwa urahisi ni lazima hakikishe ameweka ninosiri yangu ili aweze kutumia tarifa yangu Pia nina mfumo wakupanga na kutengeneza kazi yangu au data yangu ambayo mara kwa mara inahitajika kama maelezo ya zamani au miradi iliokamilika Inahifadhiwa kwenye folder maalum na mara kwa mara ninapanga tena ili kuhakikisha kila kitu kiko kwa mpangilio Kwa jumla, nadharia yangu ni kuhakikisha kwamba data yangu inapatika na kirahisi, imesimama kwenye usalama na inakuwa na mfumo mzuri wa kutafuta Hii nakikisha kwamba sio tu ninaweza kufanya kazi yangu kwa ufanisi, bali nina amani ya akili kwa sababu najua kila kitu kilichoifadhiwa kipo salama na kinapatikana wakati wawote ninapohitaji. Kwa hivyo ninaona hifadhi ya data sio tu mahali pa kueka faili bali nisehemu muhimu ya kupanga maisha ya kila siku kulinda tarifa zangu na kwa kuhakikisha ufanisi katika kazi yangu na shughuli zangu zote za kila siku.

Kutoka dirishani mwangu, ninaona mandhari mazuri yanayo badilika kulingana na wakati wa siku. Kwa mfano asubuhi jua linapochomoza, anga hujaa mwanga wa dhahabu na hutoa hisia za utulivu na matumaini. Pia mi huona ndege wakirukaruka kwenye anga na miti ikibebwa na upepo kidogo. Jambo linalo nifanya nijisikie karibu na asili hata nikiwa ndani ya nyumba. Wakati wa mchana anga hua angavu na wenye mwanga mkali na utoa hali ya kuchochea moyo na kuongeza nguvu za kufanya kazi zaidi. Nikiwa na kikombe cha chai au kahawa mandhari hayo, hunifanya nijisikie huru na kuwa na motisha ya kuendelea na shuguli zangu za kila siku. Kwa hivyo, huwa inanilazimu nifungue dirisha ili nitazame mandhari yangu mazuri. Haa wakati wa jioni napenda kuona jua likizama. Rangi za machweo zikichanganyika na bluu ya anga. Hali hii hulete utulivu wa kipekee na ni wakati mzuri wakutafakari na kupumzika katika nyumba yangu. Inapofika usiku, taa za mitaa zinapowaka, mara nyingi, huchanganyika na mwangaza, wa mwezi na nyota. Hali ya anga huwa nzuri na tena ya kufurahisha kutokana na taa hizi. Na kufanya dirisha kuwa, dirisha la kuvutia na kuangalia dunia nje huku ukijisikia huru na mtulivu. Mandhari kutoka dirishani mwangu si tu kutoa burudani ya macho bali pia huchangia katika utulivu wa akili na kunipa hisia nzuri za amani na shukrani kwa maisha ya kila siku. Kwa hivyo mimi upenda mara nyingi mandhari ya jioni kwani huwa nina tazama taa zinayvo waka na pia mwangaza kutoka kwenye nyota na hii hunifanya na hijihisi mtulivu sana katika maisha.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia kwa sababu sio tu inachukua nafasi ya mitindo bali pia ina faida nyingi kila za kila siku. Kofia inaweza kulinda nywele zangu na ngozi yangu dhidi ya jua na pia kunilinda katika hali ya hewa, baridi au mvua kidogo. Napenda kuvaa kofia kwani hunipa hisia za kujithamini na kujiamini kwani mara nyingi ninakamilisha mtindo wangu na kunifanya nijisikie vizuri mbele ya wengine. Napenda aina tofauti tofauti za kofia kulingana na hali ya tukio. Kwa mfano kofia ya beziboli ni rahisi na kawaida ni inavaliwa katika shuguli za kila siku. Kama ninapotembea na kukutana na marafiki huwa ninatumia kofia hii. Pia kuna kofia ya wuli ambayo inatumika wakati wa baridi ili kunipa joto na faraja. Pia ni nzuri zaidi na hunifanya kujieleza kwani aina rangi yake zinaweza kuonyesha tu utu wangu na pia hisia zangu za kila siku. Kofia hii ya wuli hunisaidia wakati wa baridi na inahakikisha kuwa mwili wangu una joto hasa kwenye kichwa na inafanya ninaepukana na magonjwa au maradhi mbali mbali yanayosababishwa na baridi. Ingawa si mara zote ni navaa kofia napenda kuiona kama sehemu ya mavazi yangu ya kila siku kwani inachangia mtindo wangu inachangia pia faraja yangu na pia huwa inanifanya nijihisi huru na mtulivu Kwa hivyo, kwa jumla, kuvaa kofia ni mchanganyiko wa mtindo, ni mchanganyiko wa kujieleza kibinafsi, na pia ni jambo ambalo linafanya niwe na hisia ya nzuri, na uwezekano wa kuonyesha utu wangu kwa njia ndogo, lakini yenye maana. Kwa hivyo, kwangu mimi, kofia ni muhimu na haitumiki tu kwa kwenye mtindo, bali pia inaonyesha hisia za mtu bina. Ninaendelea kuvaa kofia na kila wakati ninapohitajika kuivaa sina budi bali kutimiza jambo hilo.

Kila jioni huwa ni na utaratibu wa mpangilio ambao unisaidia kupumzika baada ya siku ndefu Mara nyingi huwa ni naanza kwa kuchukua muda kidogo kupumzika baada ya kazi au shuguli mbali mbali huwa ni na kunywa chai au maji na kuangalia barua wa pepe au jumbe muhimu ambazo ni metumiwa Baada ya hapo huwa napanga muda wa chakula cha jioni. Ambacho huwa rahisi lakini nahakikisha kuwa nilishebora. Hwa ninafanya hivi ni kiwa pamoja na familia au tapata wakati mwingine ni na marafiki zangu ambao wamenitembelea. Baada ya chakula, napenda kutumia muda wakupumzika na kujiburudisha hua ni nasoma vitabu, kuangalia vipindi, au pia kusikiliza muziki haya ni mji ambazo hua napenda kujiburudisha nayo Pia hua napenda kufanya mazoezi madogo kukuelekea jimi au kutembea kidogo ndani au nje ya nyumba Ili kuhakikisha kuwa afya yangu ikobora zaidi si bali tu kwa kuchakula ila kwa vyakula tu na kopia kwa mazoezi. Kabla ya kulala nina hakikisha ninaanda vitu vyangu vyakesho vitu ambavyo nitavitumia kwenye kazini. Huwa napanga ratiba yangu ndogo ya kazi ili kuhakikisha kuwa sina msongo wa mawazo. Mwisho kabisa huwa napata muda wakutafakari au kutuliza akili maranyingi huwa ninafanya hivi kwa kuandika dayari yangu, kwa kuandika mawazo yangu au kufikiria shukrani za kila siku. Bada ya hapo utaratibu hui wajioni hunifanya niwe wakupata utulivu, kupanga mawazo na kuingia usingizini nikiwa na furaha na mwenye amani ya akili. Bada ya hayo yote hua ninampa mola shukurani kwa siku hiyo na kupata pumziko kwa kulala usingizi wapono.